Napenda kwa saa hizi napenda dagaa. Dagaa napenda lakini sijui kukipika kuna mrembo wangu ambaye ni mtu wa Tanzania alinipikia na nikapenda dagaa sana kitambo nilikuwa nazichukia lakini wakati nilipikiwa vizuri zikuwa zimekarangwa vizuri dagaa anitamu sana na ugali ndiyo napenda sana.